Ingawa mpira wa besiboli si mchezo maarufu sana hapa nyumbani kama ulivo mpira wa miguu kuna matukio katika historia ya mchezo huu ambayo yamevuka mipaka ya viwanja na kuwa hadithi za kishujaa duniani kote. Wakati mkuu na wa kihistoria zaidi ambayo mimi nau nauona kuwa wa maana. Kubwa ni wakati Jackie Robinson alipoingia uwanjani kwa mara ya kwanza mnamo Aprili kumi na tano mwaka wa elfu moja mia tisa na arubaini na saba.

Mji wangu wakuzaliwa ni mahali ambapo milima ukutana na mawingu. Mahali ambapo asubuhi huanza na harufu ya ardhi ilio lowa umande na sauti za mbali za maisha vijijini yakiamka. Hadithi ya mji huu huanza na mtu mkubwa. Unaupita katikati yake. Wazee walikuwa wakisema kuwa mto ule ndio moyo wa mji. Ulitupa maji ya kunywa ulilinda mashamba yetu ya kijani na sauti yake ya kutiririka mawe ya mtoni ilikuwa kama wimbo wa kutumbuiza usiku na kumbuka nyakati za utoto mji ulikuwa na sifa moja kuu umoja. Kila mgeni aliye pita alikaribishwa kwa bakuli la chakula cha asili na kikombe cha maziwa freshi. Hakuna mtu aliye kuwa mgeni kwa muda mrefu. Katikati ya mji kulikuwa na soko kubwa la wazi ambapo rangi ya matunda mboga mboga na vitambaa vya asili vilichanganyika na kutengeneza picha mzuri ambayo mpaka leo inanipa amasa ninapo paka rangi kwenye turubai zangu.